Mara nyingi wikendi huwa ni muda wa kupumzika na kujipanga upya baada ya shughuli za wiki nzima. Kwa kawaida, napenda kuanza wikendi kwa kupunguza presha ya kazi kwa kuamuka bila haraka, kisha kufanya mambo mepesi kama kusoma, kuandika mipango, au kujifunza kitu kipya kinachonivutia. Huu ni wakati mzuri wa kujiendeleza kibinafsi bila shinikizo la ratiba kali. Haidha, wikendi utumika pia kuimarisha mausiano ya kijamii. Na furahia kutumia muda wa na familia au marafiki. Iwe ni kwa mazungumzo wa kawaida, kushiriki chakula, au kufanya matembezi mafupi. Shughuli hizi unisaidia kupumzika kiakili na kuimarisha uhusiano na watu wa karibu. Kwa upande mwingine, sehemu ya wikendi uitumia kujiandaa kwa wiki inayofuata. Hii inaweza kuwa kupanga kazi, kurekebisha mambo yaliyo salia, au kuandaa malengo mapya. Kwa ujumla, weekendi kwangu ni mchanganyiko wa mapumziko, kujifunza na maandalizi. Jambo linalo nisaidia kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu na motisha.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni juisi ya matunda asilia, hasa juisi ya machungwa au embe. Ninapenda aina hii ya kinywaji kwa sababu siyo tu ya kuburudisha mwili wakati wa joto, bali pia huwa na manufaa ya kiafya. Juisi ya matunda ina vitamini muhimu ambazo husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kuongeza nguvu. Zaidi ya hapo, juisi ya baridi hunipa hisia ya kuburudika na kupumzika, hasa baada ya siku ndefu au wakati wa wikendi. Ninapendelea juisi iliyotengenezwa nyumbani au ile isio na sukari nyingi. Kwa sababu huwa safi na salama kwa afya. Kwa ujumla, kinywaji cha baridi kama juisi ya matunda hunipa mchanganyiko wa ladha nzuri, ubora wa afya na faraja ya mwili.

Hapana, siishi mahali nilipo zaliwa. Maisha ya menifanya kuhamia sehemu tofauti kwa sababu mbalimbali kama masomo, kazi, au kutafuta futa fursa bora zaidi za maisha. Kuhawama kutoka maali nilipo zaliwa kumenisaidia kukutana na watu wapia, kujifunza tamaduni tofauti na kupanua mtazamo wangu kuhusu dunia. Hata hivyo, mahali nilipo zaliwa bado lina nafasi ya pekee moyoni mwangu. Ni sehemu inayobeba kumbukumbu za utoto, familia na mwanzo wa safari yangu ya maisha. Ingawa ninaishi kuingine sasa, bado nilalitambua na kulitamini kama nyumbani kwa mgu wasili, na hulitembelea mara kwa mara inapo wezekana.

Mandhari nzuri zaidi niliowai kuona ni ile asili yenye mchanganyiko wa milima, anga pana na uwoto wa kijani unaotuliza macho. Na kumbuka siku moja nilipokuwa safarini ya subui. Niliona jua likichomoza taratibu juu ya vilima, mwanga wake wa dhahabu ukiguza miti na ardhi kwa upole. Mandhari hiyo ilinifanya nijisikie utulivu wa ajabu na kunikumbusha uzuri wa maumbile bila kuguzwa na shuguli nyingi za binadamu. Kilicho fanya mandhari hiyo iwe na upekee zaidi ni hali ya hewa na ukimya uliokuwepo Kulikuwa na upepo mwanana uliokuwa ukitikisa majani na sauti za ndege zilizosikika kwa mbali ziliongeza mvuto wa mazingira yale Ilikuwa ni mandhari iliomfanya mtu kusahau waraka ya maisha na kufuraia uwepo wa wakati huo pekee Kwa ujumla, mandhari kama hiyo uniachia kumbukumbu ya kudumu na hunikumbusha umuhimu wa kutunza mazingira yetu ni aina ya uzuri unaoleta amani ya moyo na kunifanya kudhamini zaidi dunia tunayoishi.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya blue. Napendezwa na blue kwa sababu inanipa hisia ya utulivu, amani na udhabiti wa kihisia. Ni rangi inaokumbusha anga pana na bahari, vitu vinavyoashiria uhuru na kina cha fikra. Kile ninapokiona, huisi kama akili inatulia na mawazo yanakuwa wazi zaidi. Zaidi ya hapo, blue ni rangi inayooana vizuri na mazingira mengi. Iwe ni katika mavazi, mapambo ya ndani, au hata vitu vya kila siku. Ina mvuto wa kipekee ambao si wa kuchosha wala wa kupita kiasi Kwa ujumla, blue ni rangi inayoakisi utu na utulivu, uaminifu na umakini sifa ambazo ninazithamini sana katika maisha yangu.

Ninapanga kazi zangu kwa kuweka utaradhibu ulio wazi na unaonisaidia kutumia muda wangu kwa ufanisi Kwanza kabisa huwanza kwa kutambua kazi zote ni nazopaswa kufanya kisha huziorodesha kulingana na umuhimu na muda wa kukamilika Hii unisaidia kuona kwa uwazi ni kazi zipi zinaitaji kupewa kipao mbele na zipi zinaweza kusubiri Baada ya hapo, kugawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogondogo ili zisioneshane kuwa nzito au zenye kuchosha Kila sehemu upangiwa muda maalum wa kufanyika Jambo linalo nisaidia kuepuka kuairisha majukumu Pia huweka malengo ya kila siku au ya wiki ili kuhakikisha ninaendelea vizuri bila kusongwa na msongamano wa kazi Hatimaye, huwacha nafasi ya mapumziko na marekebisho pale inapobidi Kwa kuwa si kila kitu uwenda kama kilivyo pangwa Kwa kufanya hivyo, ninabaki nikiwa na nidhamu, lakini pia ninajipa uhuru wa kubadilika kulingana na hali. Kwa ujumla, kupanga kazi kwa utaratibu unisaidia kuwa na ufanisi zaidi na kupunguza msongo wa mawazo.

Zoea zuri nililojenga ni kujitenga na ratiba ya siku kwa kupanga muda wa kufanya tathmini binafsi kila siku Kila jioni, hutenga muda mfupi kutafakari yale niliwayafanya, kutambua kilichoenda vizuri na kubaini maeneo ya nayotaji kuboreshwa Zoea hili limenisaidia kuwa na ufahamu mzuri wa mwenendo wangu wa kila siku na kufanya maamuzi bora zaidi Pia, nimejenga zoea la kusoma au kujifunza kitu kipia mara kwa mara Hata kama ni kwa muda mfupi, hili limeongeza maarifa yangu kunifanya kuwa na nidhamu ya kujifunza na kunipa motisha ya kuendelea kujiboresha. Kadri muda unavyo pita, zoe hili limekua seemu ya maisha yangu na limeleta mabadiliko chanya katika mtazamo wangu na maendeleo binafsi. Kwa ujumla, kujenga zoe nzuri kuna hitaji uvumilivu na udhabiti, lakini faida zake ni za kudumu. Zoea hili limenisaidia kukua kiakili, kihisia na hata kijami na linaendelea kuniongoza katika maisha ya kila siku.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni matupichu nchini Peru. Mahali hapa ni mojawapo ya maeneo yenye historia tajiri na ya kuvutia duniani. Ikiwa ni makazi ya zamani ya watu wa inka yaliyofungwa kwenye milima mirefu. Inavutiwa na jinsi walivyoweza kujenga miji yao yenye miundo changamano na teknolojia ya kihistoria bila vifaa vya kisasa, jambo linaloonyesha umairi mkubwa wa binadamu katika kipindi hicho. Zaidi ya hayo, machupichu lina manthari ya kuvutia ikiwa na milima, misitu na mito Jambo linaloifanya si tu kuwa na thamani ya kihistoria bali pia kuwa na mvuto wa kiasili kutembelea maali kama hiki kungekuwa nafasi ya kujifunza historia moja kwa moja kutoka kwa mabaki ya zamani kuelewa utamaduni wa inka na pia kupata nafasi ya kufurahia uzuri wa asili Kwa ujumla, kutembelea maeneo ya kihistoria kunatoa mwanga juu ya maisha ya zamani, mafanikio ya binadamu na hata hutoa isia za heshima na awezeshaji wa historia yetu. Matupitu ingekua mfano bora wa hivyo.

Leo hali ya hewa Nairobi inaonekana ikiwa na mchanganyiko wa mawingu na mvua kwa sehemu kadhaa pamoja na hali ya joto ya wastani. Kwa sasa, joto linaweza kuwa karibu na 17 degrees hadi 28 kulingana na eneo na wakati wa siku na kuna uwezekano wa mvua au mawingu tele. Hata hasa alasiri au jioni katika baadhi ya maeneo. Upepo ni wa wastani na unyevu uko juu kidogo. Jambo linaloashiria kuwa kuna mvua kwa nyakati mbalimbali za siku. Kwa kuzingatia hali ya hewa ya leo iliyo na mchanganyiko wa joto la wastani na mawingu Nimechagua kuvaa mavazi mepesi lakini ya kujisitiri Nimevaa shati nyepesi pamoja na suruali ya kawaida Kisha nimeongeza sweta na koti jepesi ili kujikinga na baridi inayoweza kujitokeza hasa mchana au jioni Pia napendelea kuvaa viatu vinavyofaa kutembea kwa urahisi Endapo kutakuwa na mvua kidogo Kwa ujumla napenda aina hii ya hali ya hewa Si ya joto wala baridi kali hivyo hunipa faraja ya mwili na utulivu wa mawazo mawingu na hewa ya wastani huleta hali ya kupumzika na kufanya mtu ajisikie huru kufanya shughuli zake bila kuchoka haraka Aidha hali kama hii hunifanya nijisikie mwenye hamasa ya kufanya mambo kwa utulivu na umakini zaidi Kwa hali ya hewa kama hii ningependa kutumia muda wangu kufanya shughuli zenye mchanganyiko wa nje na ndani Naeza kufanya matembezi mafupi, kukaa sehemu tulivu nikisoma au nifanye kazi nyepesi, au hata kutumia muda kupanga mambo yangu ya badae. Kwa ujumla ni hali ya hewa inayofaa kwa kujitunza, kutafakari na kuendelea na shughuli za kila siku kwa utulivu na raha.

Ndiyo, napenda mvua kwa kiasi fulani. Mvua huniletea hisia ya utulivu na upya. Hasa ninaposikia sauti ya matone ya mvua yakigonga ardhi au paa. Hali hiyo hunifanya nijisikie nikiwa mtulivu kiakili na hunipa nafasi ya kutafakari mambo yangu bila usumbufu mwingi. Pia, mvua hubadilisha mazingira na kuyafanya yaoanekane safi na yenye uhai zaidi. Zaidi ya hapo, mvua ina umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku kwa sababu husaidia kilimo, kuongeza upatikanaji wa maji na huchangia ustawi wa mazingira kwa ujumla kuona mvua ikinyesha hunikumbusha umuhimu wa maumbile na jinsi binadamu anavyotegemea sana mazingira yake Hata hivyo, napenda mvua ya wastani zaidi kuliko ile kali sana Mvua kubwa inaweza kuleta usumbufu katika usafiri au shughuli za kila siku Kwa ujumla, mvua inanipendeza kwa sababu ya mchango wake kwa maisha ya utulivu unaoleta mradi tu isiwe ya kupita kiasi.

Ndiyo, napenda kuimba, hasa katika nyakati za kujisitiri au kujiburudisha Kuimba hunipa nafasi ya kuachilia mawazo na hisia na hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha Hata kama siyo kwa ajili ya adhira Kuimba kwa ajili yangu mwenye hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo au kuongeza hali ya utulivu Zaidi ya hapo, kuimba ni njia nzuri ya kujieleza Kila wimbo una ujumbe au hisia fulani na kuimba unifanya nijisikie nimeunganishwa zaidi na maeneo na maana ya wimbo huo Aidha kuimba huleta burudani na huimarisha hali ya kihisia Hasa ninapokuwa pekee yangu au nikiwa na watu wa karibu.

Mara nyingi hufanya kazi ya kufua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki, kulingana na idadi ya nguo zilizo kusanywa na hali ya uchafu. Kwa kawaida, hujenga mpangilio mdogo. Nguo zisizohitaji kuoshwa mara kwa mara, kama soksi na vazi la ndani, huzifua mara mbili kwa wiki. Huku nguo kubwa au zile zinazo chafuka haraka, kama shati au suruali, zikifuliwa mara moja kwa wiki ama mara inavyo hitajika. Pia, hufanya jitihada kutumia mbinu za kupanga nguo kabla ya kufua. Kwa mfano, kutenganisha rangi nyepesi na nguo zenye rangi ya giza ili kuzuia kuharibika kwa rangi. Hii inasaidia nguo kudumu kwa muda mrefu na hufanya zoezi la kufua kuwa rahisi na lenye mpangilio.

Maranyingi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi mara nne kwa wiki, kulingana na ratiba na nafasi ya muda. Hii inajumuisha mchanganyiko wa mazoezi ya viungo kama kukimbia au kutembea kwa kasi, pamoja na mazoezi ya nguvu kama kufanya pusha up au sit upp nyumbani. Lengo la zoezi hili ni kudumisha afya ya moyo, misuli na kuboresha udhabiti wa mwili kwa ujumla. Zaidi ya hapo, mazoezi hunisaidia pia kuliweka akili kuwa wazi na kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya kufanya mazoezi, huwa na nguvu zaidi nafikiri kwa uwazi na nikiwa na motisha kukabiliana na shuguli za siku.

Mfereji ninaofuata wa TV ni kutaka kuangalia ni National Geographic. Asa kwa sababu napenda kuona vipindi vinavioeleza sayansi, asili na istoria ya dunia. Vipindi vyake huwa na picha za kuvutia, tarifa za kisayansi na simulizi ni zinazoongeza uwelewa wa jinsi dunia inavyo fanya kazi. Zaidi ya hapo, napenda pia kufuata sehemu ndogo ya vipindi vya BBC ata au Discovery Channel. Ambavyo pia huleta mchanganyiko wa elimu na burudani Ikiwemo wanyama wa porini, sayansi za anga na aditi za kisayansi Kwa jumla, napindilea mchanganyiko wa burudani na elimu badala ya vipindi vya michezo au habari tu.

Napenda kuwakaribisha wafanyakazi wapya kwa njia ya kirafiki, yenye heshima na inayowafanya wahisi kuwa sehemu ya timu maramoja. Kwanza, huanza kwa kuwasalimia kwa tabasamu na kuzungumza nao kwa heshima. Kisha kuanzisha mazungumzo mafupi ili kufahamiana. Kujua wazo lao, uzoefu na matarajio yao katika kazi. Hii husaidia kupunguza hofu wa msongo wa mawazo nao weza kuwa nao wanapoanza kwenye mazingira mapya. Baada ya hapo, hujieleza kwa ufupi kuhusu timu, utaratibu wa kazi na maadili ya kazi ili wafanya kazi wapya waelewe jinsi mambo wanavyofanya kazi. Pia, huapanga wawe na mwenzio au kiongozi wa karibu ambaye atawasaidia kuzoea mazingira wapya na kujibu maswali yanayoweza kutokea. Zaidi ya hayo, huwaimiza kushiriki katika mazungumzo na mikutano ya timu mapema ili kujenga urafiki wa mshikamano. Kwa ujumla, kukaribisha wafanyikazi wapya kuna lenga kuunda mazingira ya heshima, ushirikiano na motisha, jambo linalo wawezesha kuwa na mafanikio ya haraka na kujihisi kuwa sehemu ya familia ya kazi.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, ninachukua hatua kadhaa za kila siku zinazosaidia mazingira na kupunguza uchafuzi. Kwanza, napendelea kutumia mfuko wa kuchukua tena badala ya mfuko wa plastiki wakati wa shopping. Hii husaidia kupunguza idadi ya mfuko ya plastiki inayotumika mara moja na kisha kutupwa. Zaidi ya hayo, napendelea kutumia chupa za maji zinazoweza kujazwa badala ya chupa ya plastiki zinazotumika mara moja. Pia, napanga kununua bidhaa zenye ufungaji wa kudumu au kartasi badala ya plastiki na kuepuka bidhaa zilizojaa plastiki zisizo za lazima. Pia, ninashirikiana na wengine kwa kuchukua hatua ndogo kama kutenganisha taka na kuhakikisha plastiki inayotumika inaweza kuwa kutumika tena badala ya kuishwa mara moja kwenye mazingira. Kwa ujumla, hatua hizi ndogo za kila siku usaidia kupunguza plastiki kulinda mazingira na kukuza tabia endelevu katika jami.

Ujuzi ninahitaji kuimarisha zaidi ni usimamizi wa muda na kupanga kipaumbele cha kazi kwa ufanisi zaidi. Ingawa ninaweza kupanga kazi zangu kwa mpangilio wa kawaida, mara nyingine hujikuta nikichanganya mambo au kuairisha kazi muhimu kwa sababu ya vishawishi vya kila siku. Kuimarisha ujuzi huu kungeifanya nitimize majukumu yangu kwa haraka na kwa usahihi zaidi, na pia kuna punguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hapo, ningependa kuimarisha majuzi ya mawasiliano ya kikazi, hasa jinsi ya kueleza mawaza yangu kwa uwazi na kusikiliza wengine kwa makini. Hii ni muhimu hasa katika timu kubwa au wakati wa kushirikiana na watu kutoka tamaduni na mitazamo tofauti.

Nilipokuwa utotoni, nilipenda sana kucheza na wenzangu na kutumia muda mwingi nje ya nyumba. Michezo kama kukimbizana, mpira na michezo ya kufikirisha ilinipa furaha kubwa na ilinisaidia kujenga urafiki na kushirikiana na wengine. Wakati huo, nilifurahia sana uhuru wa utoto na uwezo wa kucheka bila wasiwasi mwingi. Pia, nilikuwa napenda kuchunguza mambo mapya na kuuliza maswali mengi. Nilivutiwa na kusoma na vitabu vya hadithi, kuchora na kuunda vitu kwa kutumia vifaa rahisi vilivyopatikana nyumbani shughuli hizi zilinisaidia kukuza ubinafsi, ubunifu na fikra pana tangu nikiwa mdogo.

Mafanikio niliopata kazini ni mengi, lakini moja wapo yenye maana zaidi ni kukamilisha miradi kwa wakati na kwa ubora wa hali ya ju. Kwa mfano, nilishugulikia majukumu magumu yaliochanganya ustadi wa kiufundi na ujuzi wa usimamizi na kushirikiana na timu kuhakisha kila hatua inafanyika kama ilivyo pangwa. Kufanikisha hilo lilinipa hisia kubwa ya kuridhika na kunionesha kuwa nidhamu, kupanga vizuri na kushirikiana na wengine huleta matokeo chanya. Mzuri na wenzangu. Kupitia mawasiliano mazuri, hufanikisha kazi kwa uraisi zaidi na kuunda mazingira ya heshima na ushirikiano kazini. Hii pia imenisaidia kuongeza motisha na kufanikisha miradi mingine baadae.

Ndiyo, napenda kula samaki. Samaki ni chakula chenye ladhaa nzuri na pia kina faida nyingi ki afya. Hasa, napendezwa na samaki kwa sababu ni chanzo kizuri cha proteini na mafuta mazuri kama omega 3 ambayo husaidia afya ya moyo na ubongo. Kula samaki hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu na afya njema. Zaidi ya hapo, samaki wanaweza kupikwa kwa njia mbalimbali kama kuchemshwa, kukaangwa au kuchomwa. Jambo linalo wafanya wasichoshe haraka. Pia huweza kuliwa pamoja na vyakula vingine kama mboga na wali. Hivyo kutowa mlo kamili na unaoshiba.

Ndiyo, napenda chakula kitamu. Chakula chenye ladha nzuri huleta furaha na kuridhika na hunifanya ni thamini kizaidi muda wa kula. Napenda chakula kilicho andaliwa vizuri, chenye viungo vilivyo pimwa kwa usaihi na chenye harufu nzuri inayochochea hamu ya kula. Ladha nzuri huongeza pia hali ya utulivu na wa raha wakati wa mlo. Zaidi ya hilo, chakula kitamu si tu kuhusu ladha bali pia ubora na afya. Napendelea chakula ambacho ni kitamu lakini pia kina virutubisho muhimu kwa mwili mchanganyiko wa ladha na afya hunifanya nijisikie nimeshiba na nikiwa na nguvu baada ya kula.

Napenda zaidi kuandika kuliko kuogelea Ingawa vyote vina mvuto wake kuandika unipa nafasi ya kueleza mawazo, hisia na uzoefu kwa uhuru wa kina ni njia nzuri ya kutafakari, kupanga fikra na kushirikisha wengine yale nilioyawaza au nilioyajifunza Kupitia kuandika najisikia nikiwa huru kiakili na nikio na uwezo wa kuwasilisha ujumbe kwa utulivu na mpangilio Kwa upande mwingine, kuogelea ni shughuli nzuri kwa afya ya mwili na usaidia kupunguza msongo wa mawazo Hata hivyo, siifanyi mara kwa mara kama kuandika. Kuandika kwangu ni zaidi ya burudani. Ni njia kujijenga, kujitambua na hata kujifunza mambo mapya.

Ndiyo, napenda asali. Asali ni chakula cha asili chenye ladhaa tamu na manufaa wa mingi kiafya. Napendezwa nayo kwa sababu inaweza kutumika kwavnjia mbalimbali. Kama kuongeza kwenye chai, uji, na hata kula wa moja kwa moja kwa kiasi. Ladhaa yake ni laini na ya kupendeza. Na unipa hisia ya faraja asa ninapokua naitaji kitu kitamu lakini cha asili. Zaidi ya hapo, asali najulikana kwa msaada wake katika kuimarisha kinga ya mwili na kutuliza koo au kikohozi. Hili ufanya isiwe, tutamu, bali pia yenye manufa kiafya. Ninapendelea asali ya alisi, isio changanya na sukari nyingi. Hili nipate faida zake kamili.

Napenda zaidi kuandika kwa kutumia kompyuta kuliko kuandika kwa mkono. Kuandika kwa kompyuta unipa urahisi na kasi. Hasaa ninapuhitajika kuandika maandishi marefu au kufanya marekebisho mara kwa mara. Pia hunirusu kupanga mawazo yangu vizuri, kuhifadhi kazi kwa urahisi na kushirikisha maandishi yangu na wengine bila usumbufu. Hata hivyo, kuandika kwa mkono kuna nafasi yake muhimu. Hasaa katika kuchukua kumbukumbu au kuandika mawazo ya haraka. Kuandika kwa mkono hunisaidia wakati mwingine kukumbuka vizuri zaidi na kujisikia nimeunganishwa moja kwa moja na kile ninachoandika. Ingawa ninaona faida za kuandika kwa mkono, napendelea zaidi kuandika kwa kompyuta kwa sababu ya ufanisi wake, unyumbufu na urahisi unaouleta katika kazi za kila siku.

Napendelea kuifadhi pesa kwa njia ya mpangilio wa utaratibu na nidhamu. Kwanza, huweka bajeti ya kila mwezi ni kigawanya mapato yangu kwa sehemu tofauti. Gharama za lazima, maitaji ya kila siku na sehemu ya akiba. Sehemu ya akiba huwa ni ya lazima kila mwezi. Hata kama ni kidogo, ili kwa kikisha ninaendelea kujenga hifadhi ya kifedha kwa muda mrefu. Zaidi ya hapo, napendelea kutumia njia mbalimbali za kuifadhi. Kama kueka akiba bengi, kutumia akaunti au kuekeza kidogo au hata kutumia mifumo ya kielektroniki na yongeza uraisi na usalamu wa pesa Hii usaidia pia kuepuka kutumia pesa bila mpangilio na kwa kisha fedha zinarudiwa pale zinapuitajika Kuifadi pesa nizoezi linaloitaji ni dhamu, mpangilio na uwelewa wa jinsi fedha zinavyeweza kukusaidia katika maisha ya badaye Kwa kufanya hivyo, inajiakikisha usalama wa kifeda na uwezekano wa kufanikia malengo makubwa ya maisha.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshima, upendo na msaada wa karibu. Najitahidi kushirikiana nao, kusikiliza ushauri wao na kujifunza kutokana na uzoefu wao wa maisha. Mara nyingi, kuwa na mazungumzo nao kuhusu mambo mbalimbali. Kuanzia maisha ya kila siku, hadi maadili na maamuzi muhimu. Jambo linalo nifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia na kunipa muongozo muhimu. Zaidi ya hapo, hufurahia kutumia muda pamoja nao katika shuguli za pamoja. Kama kula chakula, kusafiri kidogo, au hata kushiriki hadithi za familia na historia zao. Hii umimarisha uhusiano wetu na kunifanya nijisike nikiwa na msaada, wakihisia na akili. Kwa ujumla, mahusiano haya ni ya msingi wa kawaida, na msaada, heshima na upendo katika maisha yangu. Na hunipa fursa ya kukua kiakili na kihisia kwa kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu zaidi.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na imekua uzoefu wakipekee na wenye maana. Mara nyingi, nilijihusisha na kusaidia jamii katika shughuli kama kusaidia watoto kupata elimu, kusafisha maeneo ya umma, au kushiriki katika kampeni za afya na elimu. Kila shughuli ya kujitolea ilinipa nafasi ya kutoa msaada bila kutarajia malipo. Jambo linalo ongeza furaha ya ndani na kuridhika. Zaidi ya hapo, kazi ya kujitolea ili nifundisha umuhimu wa kushirikiana na wengine, kuelewa changamoto za jamii na kudhamini kile ninachonacho. Kila mara, nilipokuwa nikisaidia nilihisi ni mechangia kidogo katika kuboresha maisha ya wengine na kutengeneza mazingira bora zaidi. Kwa ujumla, kufanya kazi ya kujitolea ni zoezi linaloongeza utu, huruma na ufahamu wa kijamii. Pia ni njia nzuri ya kujenga uhusiano na jamii na kuboresha ujuzi wa kibinasi. Huku nikijifunza kuwa mchango mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa.

Napendelea zaidi mfumo wa simu wa Android. Mfumo huu unanivutia kwa sababu una nyumbufu mkubwa na unipa uhuru wa kubadilisha mipangilio ya simu kulingana na maitaji na mapendeleo yangu. Android uruusu mtumiaji kusanifu simu zake kwa uraisi, kuanzia mwonekano wa skrini hadi matumizi ya programu mbalimbali. Jambo linalofanya matumizi yawe ya kibinafsi zaidi. Zaidi ya hapo, Android ina aina nyingi za simu kutoka kwa kampuni tofauti. Hivyo kumpa mtumiaji chaguo pana kulingana na bajeti na maitaji. Pia, upatikanaji wa programu nyingi kupitia Playstore na uraisi wa kushirikisha faili, hufanya mfumo huu uwe rafiki na unaofaa kwa matumizi ya kila siku. Iwe ni kwa mawasiliano, kazi au burudani. Kwa jumla, napendelea Android kwa sababu ya uraisi wake, uwezo wa kubadilika na uwiano mzuri kati ya gharama na utendaji. Mfumo huu hunipa uhuru wa kutumia simu kwa njia inayonifaa zaidi na kunisaidia kutekeleza majukumu yangu ya kila siku kwa ufanisi.

Ndiyo, nimewai kuona bahari, na ni moja wapo ya uzoefu na ubaki ya kilini kwa muda mrefu. Mara ya kwanza nilipoyona bahari, nilivutiwa sana na upanawaki usio na mwisho na sauti ya mawimbu ya liyokua ya kigonga ufukwe kwa mpangileo wa kutuliza. Mandari hiyo ilinifanya nijisikie mdogo mbele ya ukubwa wa maumbile. Lakini pia, nikiwa na amani ya ajabu moyoni. Zaidi ya hapo, bahari inamvuto wa kipekee kwa sababu ubadilika kulingana na hali ya hewa na wakati wa siku. Wakati waasubui uonekana tulivu na enyemvuto wapeke, na jioni jua linapotua uwacha mandhari ya rangi za kufutia angani, upepo manana kutoka baharini na arufu ya chumbi huongeza uzuri wa mazingira hayo. Kwa ujumla, kuona bahari unipa hisia ya uhuru, utulivu na mshangao, nisehemu inayokumbusha nguvu na uzuri wa asili, na huniachia kumbukumbu ambayo ningependa kuhirudia tena siku nyingine.

Wakati wa msongo wa kazi, hufanya hatua kadhaa ili kupunguza shinikizo na kubaki na utulivu wa akili. Kwanza, huchukua muda mfupi kuangalia hali kwa utulivu, kuchukua pumzi ndefu na kupanga vipaumbele vya haraka zaidi. Hii husaidia kutenganisha kazi muhimu na zile ambazo zinaweza kusubiri, na kuondoa hisia ya kuchanganyikiwa. Zaidi ya hapo, hujaribu kufanya mapumziko madogo kama kunyws chai kutembea kidogo au kufanya mazoezi ya mwili yenye wepesi. Hii husaidia kuondoa stress ya papo hapo na kurudisha nishati ya akili na mwili. Pia, mara nyingine, hugawa majukumu kwa wenzangu pale inapowezekana, ili kupunguza mzigo na kuhakikisha kazi zinakamilika kwa ufanisi. Kwa ujumla, ninajitahidi kukabiliana na msongo wa kazi kwa nidhamu na mipangilio. Hatua hizi husaidia kudumisha ufanisi, kupunguza uchovu wa akili, na kuhakikisha ninaendelea kufanya kazi kwa utulivu na motisha bila kujikuta, nimechanganyikiwa au kuachwa nyuma.

Ndiyo, nimewahi kujaribu chakula cha kigeni na mojawapo ya nilichokipenda ni sushi kutoka Japani. Chakula hiki kilinivutia kwa sababu kulikuwa na mchanganyiko wa latha, rangi na muundo wa kuvutia. Kupitia sushi nilijifunza jinsi vipande vya samaki, mboga na mchele vinaweza kuunganishwa kwa ustadi ili kutoa mlo mzuri na weny afya. Zaidi ya hapo, kujaribu chakula hiki kilinifundisha kuthamini, tamaduni na mitindo ya upishi ya nchi nyingine. Ladha yake isiyo ya kawaida kwa mdomo wangu iliongeza uzoefu wangu wa kipekee na kila kipande kiliniletea hisia ya furaha na mshangao. Kwa ujumla, kujaribu chakula cha kigeni ni njia nzuri ya kupanua mtazamo, kujifunza tamaduni tofauti na kufurahia mchanganyiko wa ladha mpya. Sushi ilibaki kuwa mojowapo ya vyakula vilivyonifurahisha zaidi kutokana na ubunifu na ladha yake ya kipekee.

Ndio, napenda kusikiliza redio. Redio hunipa burudani na taarifa kwa wakati mmoja. Hasaa ninapokuwa nafanya shuguli nyingine kama kupumzika, kufanya kazi nyepesi, au kusafiri. Vipindi vya redio vina nivutia kwa sababu vina mazungumzo ya moja kwa moja, muziki, na taarifa za kila siku ambazo hunifanya nijisikie nimeunganishwa na jamii. Zaidi ya hayo, redio ina mvuto wa kipekee kwa sababu haina utegemezi mkubwa wa skrini. Hivyo hunipa nafasi ya kusikiliza na kufikiria kwa uhuru. Vipindi vya muziki huniburudisha kuku vipindi vya elimu au mijadala vikiongeza maarifa na kunipa mtazamo mpana kuhusu maswala mbalimbali ya kijamii. Kwa ujumla, kusikiliza redio ni shuguli ninayaipenda kwa sababu ni rahisi, inaburudisha na inendelea kuwa njia muhimu ya mawasiliano na elimu katika maisha ya kila siku.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa njia ya pamoja na ya furaha, ili kila mshiriki ahisi kudhaminiwa na sehemu ya mafanikio hayo. Kwanza, hufanya sherehe ndogo ya pamoja, kama chakula cha pamoja, keki au vinywaji vya kawaida, ambapo kila mmoja anapewa nafasi ya kushiriki hisia za furaha na kuridhika. Hii husaidia kuimarisha mshikamano wa timu na kuonyesha shukrani kwa kazi ngumu iliyofanikisha mafanikio hayo. Zaidi ya hapo, hufanya jitihada za kupongeza kila mshiriki kwa namna ya wazi, kwa maneno au kwa vitambulisho vya shukrani, ili kila mtu ahisi kuwa mchango wake umezingatiwa. Mara nyingine, tunapanga shughuli za burudani au michezo midogo ya pamoja ambayo huimarisha urafiki na ushirikiano wa timu zaidi. Kwa ujumla, kusherehekea mafanikio ya timu kunalenga kuimarisha motisha, mshikamano, na hisia za furaha miongoni mwa wenzangu. Hii huongeza uwezekano wa kufanikisha miradi mingine kwa ufanisi zaidi na kwa ari ya pamoja.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa si rahisi kabisa, kuishi bila teknolojia kwa siku moja kungehitaji kujipanga mapema na kubadili mtindo wa shughuli za kawaida. Badala kutumia simu kompyuta au televisheni, ningetumia muda huo kusoma vitabu vya karatasi, kufanya mazoezi ya mwili, au kushiriki mazungumzo ya ana kwa ana na watu wakaribu. Zaidi ya hapo, siku bila teknolojia ingeweza kuwa fursa nzuri ya kupumzisha akili na kupunguza utegemezi wa vifaa vya kijidigitali. Ningepata muda wa kutafakari, kupanga mawazo na kufurahiya mazingira yanayo nizunguka bila usumbufu wa tarifa nyingi. Ingawa changamoto zingekuwepo, hasa katika mawasiliano na kupata tarifa haraka, faida zake kwa utulivu wa akili zingekua kubwa. Kwa ujumla, kuishi siku moja bila teknolojia ni jambo linalowezekana na lenye manufaa. Kufundisha nidhamu, kuongeza udhamini wa muda na kutusaidia kutambua umuhimu wa kuweka uwiyano mzuri kati ya maisha digitali na maisha halisi.

Napendelea zaidi upepo wa asili kuliko kutumia kiyo yozi au esi. Upepo wa asili unipa isia ya uhai na uhuru. Hasa unapovuma taratibu na kuleta hewa safi. Unifanya nijisikia nikiwa karibu zaidi na mazingira na unisaidia kupumzika kiakili bila kelele au baridi kali isio ya kawaida. Haitha, upepo wa asili ubadilika kulingana na hali ya hewa. Jambo linalofanya mazingira yawe ya asili na yasio chosha. Hata hivyo, kiyoyozi kina umuhimu wake hasaa wakati wajotokali yao katika mayeneo ya liofungu ambapo heo haisambai vizuri Esi usaidia kupunguza joto haraka na kufanya kazi au kupumzika kwa utulivu zaidi Lakini wakati mwingine baridi yaki naweza kuwa kali kupita kiasi na kufanya mtu wa jisikie kutokuwa huru Kwa ujumla, ingao kiyozi ni muhimu katika hali fulani. Na pendelea upepo wa wasili kwa sababu ya utulivu, urafiki waki wa mwili na isia ya kuwa karibu na mazingira. Kwangu, upepo uleta faraja ya asili ambayo ni vigumu kulinganisha na baridi ya mashine.

Napendelea zaidi kusimamiya kuliko kusimamiwa. Ingawa naona umuhimu wa pandezote mbili. Kusimamia hunipa nafasi ya kuongoza wengine, kupanga kazi na kuhakisha malengo yanafanikiwa kwa pamoja. Pia huniruhusu kutumia ujuzi wangu wa masiliano na uongozi ilikuwa hamasisha wengine na kujenga mazingira ya kazi yenye ushirikiano na heshima. Hata hivyo, kusimamiwa nako kuna mchango wake muhimu, hasa katika kujifunza na kukua kitaaluma. Kupitia kusimamiwa, mtu upata muongozo, maonia kuboresha kazi na fursa ya kujifunza kutoka kwa uzoefu wa wengine. Hili ni muhimu hasaa katika atuwa za awali za kazi au pale unapojifunza jukumu jipia. Kwa ujumla, napendelea kusimamia kwa sababu hunipa fursa ya kuajibika zaidi na kutumia uwezo wangu kikamilifu. Lakini pia natambua kywa kusimamiwa ni sehemu muhimu ya kujifunza na maendeleo binafsi.

Ndio, natumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu na baadhi ya vifaa vingine. Mfumo huu unipa uraisi na usalama kwa wakati mmoja. Kwa kutumia vidole vyangu, siitaji kukumbuka nywilandefu au ya changamano, jambo linaloongeza haraka na uraisi wa kufungua kifaa changu. Zaidi ya hapo, usalama wa vidole ni wakibinafsi na unapunguza uwezekano wa mtu mwingine kufikia taarifa zangu binafsi bila ruhusa. Pia, mfumo huu uchangia kuokoa muda hasa wakati wakufungua simu mara kwa mara au kufanya manunuzi ya kielektroniki. Kwa ujumla, kutumia mfumo wa usalama wa vidole ni suluisho ya lakisasa, rahisi na salama. Tunachangia kulinda taarifa zangu binasi na kunifanya niwe na uakika zaidi katika matumizi ya vifaa vyangu vya kiji digitali.

Uwezo ningependa kuwa nao ni kuthibiti vizuri muda na kufanya maamuzi haraka na kwa ufanisi. Hili lingesaidia sana katika maisha ya kila siku. Hasa pale ambapo kuna kazi nyingi zinazohitaji kipaumbele na matokeo ya haraka. Kwa kuwa mara nyingine mtu hupoteza muda au kujichanganya kutokana na masharti mengi, kuwa na uwezo huu kungeleta utulivu nidhamu na ufanisi mkubwa. Zaidi ya hapo ningependa pia kuwa na uwezo wa kuendeleza ubunifu na kusuluhisha changamoto kwa urahisi. Hii ingehakikisha kwamba ni kikumbana na tatizo au hali ngumu, ninaweza kupata tuluhisho bora bila kuchanganyikiwa au kukosa motisha. Kwa ujumla, kuwa na wezo huu kungeongeza kiwango changu cha mafanikio, kunisaidia kushughulikia changamoto kwa amani ya akili na kunifanya niwe bora zaidi katika kazi, maisha binafsi na uhusiano na wengine.

Unachoweza kufanya leo ili kufanya siku yako iwe bora ni nini? Leo nimeamua kutumia muda wangu kwa mpangilio unaonipa amani ya akili na kurahisisha maisha yangu ya kila siku. Kwanza, nitapumzika kwa dakika chache, nikifikiria mafanikio nilio pata wiki iliopita na changamoto ambazo niliweza kuzishinda. Hii inanisaidia kuona kwa uwazi ni wapi nimefanikiwa na ni wapi ninaweza kuboresha. Jambo linalonipa motisha na kuimarisha nidhamu binafsi. Baada ya hapo, nitapanga malengo matatu muhimu ya wiki hii. Kila lengo kina kipaumbele maalum na nitahakikisha kuwa linazingatiwa hatua kwa hatua. Kupanga malengo kunanifanya nijisikie nikiwa na mwelekeo na kuna punguza msongo wa mawazo unaotokana na kazi nyingi au mipango isio na mpangilio. Zaidi ya hayo, ntachukua muda wa kujijenga binafsi kama kusoma kitabu kufanya mazoezi madogo au kutembea nje. Hii siyo tu itanirusu kupumzika, bali pia itasaidia kuongeza umakini, kuboresha afya na kuimarisha mtazamo chanya kwa siku mzima. Kwa ujumla, kwa kufanya hatuwa hizi leo, nina hakika nitakuwa nimeunda msingi thabiti wa kufanya siku yangu iwe yenye maana, yenye furaha na yenye ufanisi. Kutafakari, kupanga malengo na kujijenga binafsi ni njia bora ya kuishi kwa mtazamo wazi na kupata amani ya akili katika maisha ya kila siku.

Je, ni jambo gani humfanya mtu ajisikie karibu zaidi na mazingira yake ya asili? Ndio, napenda kulima bustani kwa sababu hunipa furaha ya kipekee na utulivu wa moyo. Kulima bustani hunifanya nijisikie nikiwa karibu na mazingira ya asili. Nikiweza kuona matokeo ya juhudi zangu zikikuwa taratibu kuanzia kupanda hadi kuvuna. Ni shughuli inayofundisha uvumilivu, uangalifu na kuthamini mchakato wa maisha. Zaidi ya hapo, kulima bustani hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati niko bustanini, akili yangu hutulia na mawazo yanakuwa mepesi. Kuangalia mimea ikistawi, kuipatia maji na kuitunza hunipa hisia ya kuridhika na kunikumbusha umuhimu wa kutunza mazingira. Pia, bustani inaweza kutoa chakula safi kama mboga au matunda. Jambo linaloongeza dhamani ya kiafya na kiuchumi. Kwa ujumla, kulima bustani ni zaidi ya burudani. Ni njia ya kujifunza, kupumzika na kuishi kwa uwiano mzuri na mazingira. Hunijenga kiakili na kihisia na hunipa nafasi ya kutafakari maisha kwa utulivu na shukrani.